Napenda kula chakula chenye chumvi sababu nasikia chumvi ikiwa na latha nzuri Sipendi chakula ya sukari kwa sababu sukari huwa inaleta magonjwa Lakini chumvi unawezaitumia kwenye mboga unawezaitumia kwenye mandazi kwenye chapati na kwa chakula zingine mengi.